Habali, naitwa Jason, aina gani ya filamu unazipenda? Aina ya filamu ambazo nazipenda ni filamu za teknolojia. Manake zina uzuri wa kipekee, unaozidi burudani ya kawaida. Zinatupeleka katika ulimwengu wa mawazo mapana, ubunifu wa hali ya juu na maendeleo ya kisayansi yanaoa hakisi uwezo wa akili ya binadamu, kupitia simulizi zake. Filamu hizi huonyesha jinsi, teknolojia inavyoweza kubolesha maisha, kubadilisha jamii na kuuda stakabari mpya. Aidha, filamu za teknolojia huchochea fikra za vijana kwa kuwafanya waone sayansi na ubunifu kama nyenzo za kutatua chagamoto za dunia, zina hamasisha ubunifu, utafiti na doto za kuvuka nipaka yaliopo sasa. Kwanzia hi, filamu za teknolojia si chanzo cha burudani tu, mbali pia ni dalasa la mawazo maono na msukumo wa maendeleo ya badae. Asanteni.

Habali, naitwa Njesi, ningependa kukuelezea nchi ambayo ningependa kusafiri. Nchi ambayo ningependa kusafiri ni nchi ya Israeli. Sababu ambayo inaweza fanya nipende kusafiri iyo nchi ni kwa sababu kuna mto ambao unaitwa Yorodani. Ni mto maalufu abao watu wengi hubatizwa kama ishala ya toba na imani na mwanzo mpya wa maisha yao. Ningependa kutembelea hiyo nchi kwa sababu ata mimi ningependa kubatizwa katika mto wa Yorodani. Wakati abapo na fikilia safali yangu itakapo fika ya kuenda huko nitakuwa na fulaha sana. Asante ni.

Habari, kwa majina ni jessy, ningependa kueleza ninavyoboresha michakato ya kazi. Ninavyo boresha michakato ya kazi ni kwa kupanga kazi vizuri, kutumia teknolojia sahihi, kushirikiana na wengine, kuthamini mara kwa mara ili kuongeza ufanisi na kupunguza upotevu wa muda, na pia kujaribu kufanya kazi kwa haraka haraka ili kuweza kuimaliza. Asanteni.

Habali, naitwa Jason. Ningetanga kuelezea Changamoto gani ninakutana nazo kazini. Ya kwanza ni, shinikizo la kazi. Ya pili ni mawasiliano hafifu. Mahali pa kazi huleta Changamoto katika utejaji. Kukosekana kwa maelewano, kati ya mimi na wafanyikazi wengine. Au kati ya mwajiri na mimi na msimamizi kunaweza kusababisha migongano, makosa kazini na kushuka kwa morali ya kazi. Asante.

Habari, naitwa Jesse. Ningetaka kuelezea kumbukumbu gani nimewahi shuhudia ya kutisha. Kumbukumbu nimewahi shuhudia ya kutisha nakumbuka siku moja nilishuhudia ajali iliyoniacha na hofu kubwa. Gari lilipoteza mwelekeo na kugongana ghafla. Watu wakaanza kupiga kelele huku wengine wakikimbia kusaidia. Sauti ya mlipuko na hali ya tahaluki vilifanya moyo wangu udunde kwa kasi. Tukio hilo liliniacha na hofu na kunifanya nitambue thamani ya uhai na umuhimu wa kuwa makini barabarani. Ahsante.

Habari, naitwa Jesse. Ningetaka kuelezea chakula ninachokipenda. Chakula ninachokipenda zaidi ni ugali. Kwa sababu ni chakula cha asili. Kinachonipa nguvu na kunishibisha kwa muda mrefu. Ugali huandaliwa kwa urahisi, lakini una ladha ya kipekee unapoliwa pomoja na mboga, nyama, au samaki. Asanteni.

Habari, naitwa Jesse. Ningependa kuwaelezea, jambo gani la dini ni muhimu kwangu. Jambo ambalo ni muhimu kwangu katika dini ni uokovu. Ni muhimu kwa sababu humleta mtu karibu na Mungu na kumwezesha kupata amani ya moyo na maisha ya kiroho yaliyo bora. Kupitia uokovu, mtu hupata msamaha wa dhambi na mwanzo mpya wa maisha. Jambo linalomsaidia kuishi kwa maadili mema na upendo kwa wengine. Asanteni.

Habali naitwa adyesi ningependa kuelezea kwanini napenda kuogelea napenda kuogelea kwasababu unipafulaha utulivu wakili na afya njema ya mwili kuogelea hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo kuimalisha misuri na kuongeza guvu ya mwili bila kuchosha sana napokuwa majini huhisi uhulu na amani jabo linalo nifanya nijisikie vizuri zaidi asanteni.

Habari, naitwa uchesi, ningependa kuelezea kwa nini napenda shati. Napenda shati kwa sababu hunipa muonekano, nadhifu, wa heshima, na wakujiamini. Shati linafaa kwa mazingira mbali mbali kama kazi, sherehe, au mikutano. Na unifanya, nijiskie nikiwa tayari na makini. Pia napenda shati kwa kuwa ni vazi, rahisi kulivaa, na linalo, endana vizuri na mavazi mingine. Asanteni.

Habari, ninaitwa jesse, ningependa kuelezea jinsi ninavyoshiriki katika jamii yangu. Ninashiriki katika jamii kwa kushirikiana na wengine katika shughuli za maendeleo kama usafi wa mazingira kusaidia wahitaji na kushiriki mikutano ya kijamii. Pia hutoa mawazo na ushauri, unaolenga kuboresha maisha ya watu wanao nizunguka. Kupitia ushiriki kwangu, hujifunza kushirikiana, kuwajibika na, kujenga mahusiano mema, yanayo changia maendeleo ya jamii kwa jumla. Asanteni.

Habari naitwa Jessy. Ningetaka kueleza kuhusu mchezo ninaopenda kutazama. Mchezo ninaopenda kutazama ni mchezo wadodi. Kwa sababu ni mchezo unaoburudisha na wenye msisimko mkubwa. Napenda kutazama kwa sababu huleta hisia za furaha, ushindani na umoja miungoni mwa watazamaji. Kuangalia dodi, hunifanya nijifunze umuhimu wa ushirikiano, nidhamu na juhudi za pamoja.

Habali, naitwa Jesse. Ningependa kuelezea, ninavyoshugulikia udhaifu wangu kazini. Ninashugulikia udhaifu wangu kazini kwa kutabua kwanza na kukubali kuwa ni sehemu ya kujifunza na kukua. Kutafuta ushauli na mlejesho kutoka kwa wasima mizi na wenzangu ili ni jue maeneo yanayo hitaji kuboleshwa. Pia hujifunza na kuongezea ujuzi kupitia mafuzo na kujisomea. Asante.

Habari, naitwa jisi, ningependa kuongelelea kuhusu viatu na ziozi penda viatu vya kisigino. Napendalea viatu hivyo kwa sababu hunipa mwonekano wa kuvutia wa kwa jiamini na wa kifahali. Viatu hivi ku nisaidia kusimama na kutebea kwa mkao mzuri. Jambo linaloongeza heshima na haiba. Pia napenda viatu vya kisigino kwa kuwa huendana vizuri na mavazi baribali. Hasaa katika shalehe na matukio lazmi. Licha ya kuhitaji uangalivu zaidi ninapovivaa. Hunifanya nijisikie nikiwa nadhifu na mwenye kujiamini. Choka.

Habari, ninaitwa Jesi, ningependa kuelezea kuhusu sherehe ninayoipenda. Sherehe ninayoipenda ni sherehe ambayo tunayokumbuka kufufuka kwa mwokozi wetu Yesu Kristo. Nisherehe iliyojaa furaha na amani. Nisherehe tunayishereakea siku hii kwa kushukuru na kutafakari maana ya ufufuo wake. Kisha tunakutana na familia na marafiki kushiriki chakula na mazugumzo kwanza ya upendo.

Habali, naitwa Jesse, ningependa kuelezea ni mwezi gani wa mwaka unaopendwa zaidi. Mwezi wa mwaka unaopendwa zaidi ni mwezi wa diseba. Ni mwezi abao, watu wanaenza kusafili katika nchi baribari, wanaenda kukutana na familia zao, kushehelekea na pia kufulahia pamoja.

Habali naituwa Jessi ningetanga kuelezea kuhusu utalatibu wangu wa jioni jioni inapofika mimi huwa nandaa chakula chajioni nala chini naka chini nala halafu nikimaliza naanza kufanya mambo ya kusoma vitabu bari bari ambazo wakati ninapoenda kulala zinafanya nafikilia mambo mazuli na bombo mengini ambayo yananisaidia kimaisha na kielimu asanteni.

Habari, naitwa Jesse. Ningeteka kuelezea utaratibu wangu wa kila asubuhi. Asubui, ninapo amka kitu cha kwanza. Ninaomba nampea Mungu shukrani kwa kunipea usiku mwema na kuniwezesha kuamka kwa hiyo siku. Halafu, ninaanda kiamsha kinywa. Ninapo maliza kuandaa kiamsha kinywa, ninaanza kufanya shughuli zangu za kila siku. Ninapenda kuamka mapema sana kwa sababu kuna kazi mingi ambayo hukuwa ikini ngoja nimalize na nirudishe kwa pahali inapohitajika.

Habari, naitwa Jesse, ningepeda kuelezea ni nini nafanya wakati wa wasiwasi. Wakati wa wasiwasi napenda kuomba kwa sababu hunipa utulivu wa moyo na kunisaidia kupata amani ya dani. Kuomba hunifanya nijisikiwe nikiwa kalibu na mungu na hunipa nguvu ya kuvumilia changamoto ninazokutanda nazo kila siku. Kupitia maombi, hupunguza hofu na mawazo mengi.

Habari, naitwa jese, ningependa kueleza ninavyosaidia jamii yangu. Na saidia jamii yangu kukushiliki katika shugli za maandeleo kama usafi wa mazingila, upandaji wa miti, na kutoa msaada kwa wahitaji. Pia hutoa ushauli na kushilikiana na wengine katika kutatua changamoto zinazo kabili jamii kupitia msaada wangu. Huchangia kujenga mishikamano kuimarisha maadili mema na kuleta maandeleo ya nayonifaisha jamii kwa ujumla.

Habari, naitwa Jezi, ningependa kukuelezea napiga picha mara ngapi. Napenda kupiga picha mara mingi kwa sababu huniruhusu kuhifadhi kumbukumbu, muhimu na kuonyesha uzuri wa mazingira yanayonizunguka. Kupitia picha, naweza kueleza hisia na hadithi bila kutumia maneno mengi. Kupiga picha mara mingi, hunifanya niwe makini zaidi na maelezo madogo, rangi na mwanga. Ni jambo linalokuza ubunifu wangu.

Habari, naitwa Jessi, ningependa kuelezea kipindi cha televisheni ninachokipenda. Kipindi cha televisheni ninachokipenda ni kipindi cha mahubiri. Kwa sababu, hunipa mafudisho ya kiroho na kunijenga kiimani. Napenda kukitazama kwa sababu mahubiri yake, hutoa ujumbe wa tumaini, upendo na mwelekeo wa maisha. Kupitia kipidi hiki, hujifunza jinsi ya kuishi kwa maadili mema, kuvumilia changamoto na kumtegemea Mungu katika kila hali.